Je, unapenda kuogelea? Ndio, napenda kuogelea sana. Kuogelea ni moja ya shughuli, zinazomfanya mtu, ajisikie huru na mtulivu kwa wakati mmoja. Unapokuwa majini, kelele za nje hupungua, mawazo yanatulia na mwili unahisi mwepesi, tofauti na ukiwa nchi kavu. Ni kama mapumziko ya akili na mwili kwa pamoja. Napenda kuogelea hasa wakati wa hali ya hewa ya joto kwa sababu maji yanasaidia kupunguza joto la mwili na kukupa nguvu mpya. Pia ni mazoezi mazuri sana kwa afya. Yaani yanahusisha karibu misuli yote ya mwili bila kuumiza viungo. Hii inafanya kuogelea kufaa kwa watu wa rika tofauti wakati mwingine napenda kuogelea baharini au mtoni kwa sababu mazingira ya asili huongeza furaha kusikia mawimbi au maji yakititirika yanaleta amani ya kipekee hata hivyo, ninaamini pia katika usalama kwa hiyo ningechagua maneno na maeneo yenye usalama au kufuata tahadhari zozote. Kwa kifupi, kuogelea kwangu si burudani tu. Bali ni njia ya kujitunza kiafya, kupunguza msongo wa mawazo na kujipa muda wa kufurahia maisha.